Naam, asante kwa hilo swali. Ningesema nina ubunifu ndiyo, lakini haswa kwa pande pa sanaa ya upishi. Napenda sana kuweza kutumia ubunifu wangu kwa njia hio. Kwa sababu ni njia ambayo watu wengi huweza kuielewa na watu huweza kuishukuru. Asante kwa hilo swali ningesema hivo. Ndiyo niko na ubunifu lakini haswa naeza weza kuonyesha kwa njia ya sanaa ya kiupishi. Ndiyo, asante.

Asante kwa hilo swali, ningesema mwezi wa mwaka nao penda ni mwezi wa Disemba. Kwa kuwa ni mwezi ambao naweza kuridhika. Naweza kukuwa na rafiki na familia wenzangu na tunaeza sherehekea msimu huu bila tatizo lolote kwa kuwa ni msimu mzuri na kila mtu anaweza kukuja pamoja na tunaweza sherehekea vizuri na asante sana.